Mimi hupenda zaidi ile hali ya hewa ya alasiri tulivu kukiwa na upepo mwanana unaovuma bustanini mimi huona wakati huu kama mwema zaidi wa kutafakari. Ninapoketi kwenye bustani nikizungukwa na kijani cha majani na rangi za maua huwa nahisi utulivu ajabu moyoni mwangu.

Somo nililopenda zaidi kuliko yote shuleni ilikuwa biolojia, na kumbuka nilikuwa nasisimka sana kila tulipokuwa tunaingia maabara. Kwangu mimi, biolojia haikuwa tu somu la ukariri, bali ilikuwa nikama kufungua pazia la siri za maisha. Nilipenda sana kusoma kuhusu mwili wa binadamu na jinsi viungo vinavyo fanya kazi kwa ushirikiano mkubwa.

Mimi huanza kupanga wiki yangu kabla hata haijaanza. Siku ya jumapili jioni mimi huketi na kuangalia malengo yangu makuu ya wiki inayokuja. Ninatengeneza orodha ya mambo yote muhimu na kugawa katika makundi kulingana na uzito wake. Hii inanisaidia kuamka jumatatu nikiwa na picha kamili ya nini nitakacho anzia nacho.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni fanta black current, naipenda sana kwa sababu ya ladha yake ya kipekee ya matunda ya black current ambayo inaniburudisha sana hasaa wakati wa mchana kukiwa na joto kali kwangu mimi mchanganyiko wa sukari kiasi na gesi inaopasuka taratibu mdomoni unaifanya iwe kinywaji bora kabisa cha kusisimua na kunipa nguvu mpya kila ninapokunywa.

Njia ya usafiri ninayo tumia kila siku ni usafiri wa barabara. Napendelea kutumia njia hii kwa sababu ni gharama nafuu na bei yake ni rahisi kuimudu ikilinganishwa na njia nyingine za usafiri. Isitoshe, usafiri wa barabara unapatikana kwa urahisi wakati wowote na mahali popote inapo hitaji kwenda. Jambo linalofanya safari zangu za kila siku kuwa rahisi na zenye uhakika.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni baiskeli kutoka kwa baba yangu, nakumbuka ilikuwa ni siku ya furaha sana wakati aliponiletea zawadi hiyo. Kwan ilikuwa kitu ambacho nilikuwa nimekitamani kwa muda mrefu sana. Hadi leo, naichukulia zawadi hiyo kama alama ya upendo na kumbukumbu ya kipekee ya utoto wangu kutoka kwa baba yangu mlezi.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja tu kwa wiki, ambayo ni siku ya Jumapili. Nimejipangia utaratibu huu kwa sababu hunisaidia kuanzia wiki yangu vizuri, nikiwa na amani na utulivu wa kiroho. Siku ya Jumapili inatosha kabisa kwangu kukutana na jamii yangu ya wawumini, kushiriki mafundisho na kupata nguvu mpya ya kuniongoza katika shughuli zangu za kila siku zinazofuata.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kununua gari nimekuwa nikitafakari jambo hili kwa kina na kuona kuwa wakati umefika wa kuchukua hatua hii muhimu kununua gari kutaniandalia urahisi mkubwa kusafiri, kunipunguzia usumbufu wa kusubiri vyombo vya uma na kunipa uhuru wa kusafiri kwenda popote nitakapo kwa wakati wangu ni uwekezaji ambao utaboresha maisha yangu ya kila siku na kusaidia kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi zaidi.

Mfanya biashara bora zaidi ni nae mjua na nina mkubali sana ni Elon Musk na nampenda kwa sababu ya ujasiri wake wa kuwekeza kwenye miradi inayo onekana kuwa haiwezekani kama vila kusafiri kwenda sayari ya Musk kupitia kampuni yake ya SpaceX na kumbuka kitu cha ajabu sana alicho fanya nikurusha gari lake la Tesla angani kwa kutumia roketi jambo ambalo lilionesha ubunifu wake wa kipeke na jinsi asivyo fungwa na mipaka ya kawaida ya kibiashara kutoka kwake ni najifunza umuhimu wakua na maono makubwa na kutokata tamaa hata unapokabiliwa na vikwazo vingi na nahisi kuwa jinsi anavyofanya biashara ni ya kimapindukizi kwani halengi tu kupata faida bali anajaribu kutatua matatizo makubwa yanayo kabili dunia na binadamu kwa jumla.

Mimi kwa kweli, sijihisi vizuri sana inaposubiri kwenye mustari mrefu, kwa sababu mara nyingi, ninahisi kama ni upotezaji wa muda ambao ningeweza kutuumia kufanya mambo mengine ya maana. Hata hivyo, mimi kujaribu kutumia muda huo kwa busara kwa mfano kwa kusoma kitu kwenye simu yangu au kusikiliza muziki ili kupunguza kero za kusubiri. Ingawa nahitaji uvumilivu mkubwa najitahidi kubaki mtulivu nikijua kuwa hatimae nitaudumiwa na kukamilisha kile kilichonileta.

Mimi hupendelea zaidi kufanya manunuzi yangu kwenye supermarket naipenda njia hii kwa sababu inaniwezesha kupata kila kitu ninacho hitaji chini ya paa moja. Kwanzia ya mahitaji ya jikoni hadi vifaa vya usafi. Jambo ambalo linalokua muda mwingi mazingira ya supermarket ya mepangika vizuri hivi inaruhusu kuchagua bidhaa kwa utulivu kulinganisha bei kwa urahisi na kufurahia ofa mbali mbali ambazo mara nyingi hazipatikani madukani mengine.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijami kila siku, hasa Facebook, X na TikTok, mitandao hii na nisaidia sana kupata habari mpya zinazo tokea duniani kote. Kuwasilina na marafiki na pia kupata burudani kupitia video fupi na mijadala mbalimbali kwangu mimi kutumia Facebook kuna niweka karibu na familia x inisaidia kufutilia mada za kitaalamu na matukio ya papo hapo huku TikTok ikiwa ni sehemu yangu ya kupata ubunifu na kutulia baada ya kazi.